Ndiyo, ninapenda chakula kitamu, hasa kile nilichokipika mwenyewe, kama vile, mayai, samaki, na nyama yani nyama ya nyama kama ngombe. Nyama hii ikipikwa, huweza kuwa tamu sana kwa kutumia viungo na virutubisho kama nyanya kitungu na kukaangwa kwa mafuta. Chakula kingi na kitamu ninachokipenda pia ni chapati, kwa sababu mimi nina uraibu wa kupenda chapati ninavyo panga kula chapati ni huwa nanunua kwenye kibanda ama kule itafanya.

Napenda kucheza mchezo wa kandanda kwa sababu mchezo huu ni rahisi ni mcheshi na unashirikisha vyungo vyote vya mwili. Kukimbia kutembea kuruka na hata kucheza na kichwa. Napenda mchezo huu kwa sababu huwa nina utazama sana kwenye televisheni na pia ni mchezo ambao nimeishi kuicheza nikiwa mtoto mdogo.

Nilipenda sana kutembea na kucheza nje. Hapa pale tulipokuwa tukipata nafasi ya kucheza mchezo ya miguu, kuruka kamba, au mchezo ya jadi ya kijamii kama vile kujificha na kutafutua. Hi ilikuwa njia nzuri ya kujiburudisha, kuondoa nja ya mchezo na changamoto za shule. Pia ulinisaidia kujenga urafiki wa kudumu na wenzangu. Wakati mwingine nilipenda kusaidia nyumbani kwa shughuli ya kirafiki kama kupanda mimea kusaidia kupika. Jambo ambalo liliniongeza kuwa mtu wa wajibikaji kumbukumbu. Siku zile nilifurahia sana bila shinikizo kuwa.

Kazi napenda kufanya peke angu na pia na wengine. Kuna kazi ambazo uwezi kufanya peke yako unahitaji msaada wa wengine ila pia kuna kazi ambazo unaweza kufanya peke yako ambayo ungeifanya kwa haraka bila kuitaji msaada wa wengine ila ni vizuri kufanya kazi na wengine kwa sababu hurahishia kazi na kufanya kazi iende kwa upesi mno.

Zoea zuri nililojenga ama tabia nzuri nilionayo ni ya kufika kwa wakati. Kufika mapema shuleni kila siku. Pia hili hunisaidia kuanzisha siku yangu kwa utulivu na mipangilio mzuri kupata muda kupanga mawazo yangu kabla ya masomo kuanza. Zoezi pia hili limenifundisha nidhamu na uwajibi kaji kwa sababu lazima nijiweke kwenye ratiba na bidii ili nisichelewe. Zaidi ya hapo kufika mapema kunanipa nafasi ya kusoma mapema au kufanya mazoezi madogo ya akili kama kurudia masoma ya jana kujianda kwa mitihani inayo kuja.

Wakati wa wasiwasi napendelea kuchukua hatua zinazoniwezesha kupumzika na kuthibiti mawazo yangu kwanza huchukua muda wa kupumua kwa utulivu nikijaribu kutulia na kuzingatia pumzi zangu ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia mara nyingine napendelea kuandika hisia zangu au mawazo yangu kwenye daftari kwani husaidia kuona tatizo kwa uwazi na kupanga suluhisho badala ya kujaribu kukumbatia wasiwasi pekee. Kutembea au kufanya mazoezi madogo ya mwili pia hufanya mwili na akili kupumzika kwa sababu hutoa nguvu na kuongeza hisia za furaha. Waskati mwingine hufanya shughuli zingine za burudani kama kusoma kitabu sikiza muziki au kuzungumza na rafiki wa kuaminiana.